Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu, usivyovihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitle tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia niangalishe bei. Katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kanashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme, niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni, ni salama, ikiwa utakuwa na busara. Jitaji tahadhari.